Mimi kusemaukweli huwa na chanji kifachangu maramoja kwa siku Uwa na chanji asubui na mapema ili nikiamuka ni endere kukitumia sababu nisipo chanji asubui uwa inalibu masayangu ya kungoja nikiwa kwa mnyumba kuchanji sababu vipaa mingine vya kuchanji habipaswi kuwachwa kwa nyumba ikiwa inaendelea kuchanji sababu saingine kuna kuwa hatari sana sana umeme Unaesa kukuja ukiwa na matatiso harabu Hhalivu iyo kifaa au irete madhara mingine ya moto kwa nyumba Kwa hivo mimi uwa naansa subuhi mapema na iweka kwa chanji alafu naendelea kuka hapo baka uwa inachanji baka ikaja. Nimeona mambo mingi kupitia kuchanji wipa sababu uwa inaleta mambo mwabaya sana sana sana moto. Sababu kuna wakati mwingi uwa inaweza chika moto na hirete mambo ya choma choma nyumba Kwa hivo kifaa inafaswa chanji iwe wakati uko hapo na Unayangaria Kwa hivo kwangu mimi nimesoea iyo kuchanji kifaa changu maramoja kwa siku na ni masaa ya subui kabla nitoke niende mkazini zingine na ni tena vipa mingine ni muhimu kuwa na vyo wakati wa wote kama vile simu, simu lazima uwe unabeba kila wakati sababu simu huwa inatumika mara kwa mara kwa siku watu wanaesa kukutakuta wakukose kama hauna kipa chako. Kwa hivo na chanji mara moja kwa siku na huwa inipaka kesho yake ndiyo naitia kwa chanji.

Msesajaji ambaye nampenda saini na natamani kuona akishesa ni msesaji ambaye anaitwa Muhammad Sara. Muhammad Sara uwa anachesa kandanda visuri sana mpaka unatamani kila wakati kuenda uwanjani kumtasama. Sababu atafanya awesavyo na aweke bindii kabisa ndio awese kupata mbao moja ama mbili uwanjani. Ndiyo maana mimi niliansa kumtamani na kumpenda wakati nilienda kutasama huo mcheso uwanjani lakini nilitasama katika runinga. Na nikaona vile huwa anachambulia kandanda visuri sana. Mienendo yake ya pore pore huwa inamfanya awe ondari kwa mchezo. Mimi huwa natamani sana na nampenda wakati ako uwanjani anacheza. Hapo huwa najipea nafasi kabisa niketi nitasame mchezo wake sababu uwa unarithisha sana. Hiyo ndiyo kitu ya maana ilifanya nimpende na niwe namfuatiria mara kwa mara wakati timu yake iko uwanjani. Muhammad sara nampenda sana kama mchesaji ondari sana.

Sana sana, mimi huwa napenda kutumia mrefu sana na na familia yangu. Familia yangu naonelea ikiwa ya muhimu sana, lasima nijitolee muhanga ili niwe na familia yangu ili kushauriana. Kuwa na sherehe pamoja, kuchesa pamoja, na tena kuwa na mikutano ya kufanya tuendelee pamoja. Familia yangu huwa ni ya muhimu sana kwangu. Rasima niweke niiweke mbele kabisa kuliko vitu vingine vyovyote vile ili niwese kuwa na wao na tuwese kuunda familia ilio ya nguvu sana. Na uhusiano wetu pamoja uwe uko na wa uko na hali ya juu sana. Tusiwe tuwa kuwa tunakosana mara kwa mara. La sima tuwe tunakutana, ili tushauliane. Tushauli watoto wetu wa familia. Tushauri wasee na watu wowote wale wako kwa familia yetu. Ni muhimu sana kuwa na familia ambayo ikona nguvu ya kutosha. Kupanga maendeleo na kuinuana kuni kuinuana kimaisha inafaa tuwe pamoja ndio tuwese kuwa watu wakiango cha juu sana kibiashara na kifamilia iwe ni familia ambaye inaolekana ikona na maono na mambo ya juu sana inafaa familia kuitusa lii maisha ya baadae, iwe ni maisha masuli ambaye inatamanika na kila mtu. Inafaa kwa familia, tuketi pamoja ili tuwese kujidiliana na kuinuwana na tena tuwe tunaminiana mwoja kwa wengine. Ili hata wakati tunapanga chochote kile cha familia, kiwe ni kitu ambayo kimepangwa kwa mipangiliwa misuli ilio na musingi wa maana sana. Tena lasima niwe na familia ili niwapangie matu masuri ama niwaelezee vitu mpya nilivyo visoma mahali huwa naenda mara kwa mara. Na lasima niwafunze kufanya biashara na kazi zingine za ufuwegaji ili waweze kujiinua kimaisha. Maisha ya familia ni masuri sana navyo familia iliyoketi pamoja huwa inaendelea sana na inakua na mambo masuri ambayo itaweza kutamaniwa na kila mtu katika kijiji. Hiyo ndiyo maana mimi huwa napenda kutumia muda mrefu nikiwa na familia yangu ili niweze kuwa mmoja wao na mtu ambaye anaminika sana.